Wakati wa wasiwasi, huwa ninatulia na kujiuliza kwamba je, kuna haja ya kuhisi wasiwasi. Ninavuta pumzi kwa nguvu, nikijisikiliza mwenyewe sauti ya ndani. Ninasali na kumuomba Mungu aondoe hiyo ya wasiwasi hali inayoisumbua moyo wangu.

Najenga mahusiano na wafanyakazi wengine na kwa kuwa mpole na kuwasikiliza hasa wakati wa kufanya kazi. Ninashirikiana nao kwa utaratibu, ninawapa muda wa kuongea na ninasikiliza mawazo yao. Hasa katika kazi jumoishi ambazo zinataka wote tuchangie ili tufanye kazi.

Mara nyingi ninatumia weekend kupumzika. Kwa kuwa wiki nzima huwa ninaamka mapema na kuchelewa kulala. Hivyo ninapumzika, nikishamaliza kupumzika, ninajipikia chakula kizuri. Maana katikati ya wiki huwa ninakula migawani, ninafanya usafi, nakula, kisha ninaenda kanisani.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Nilifanya kazi hiyo kujitolea kuwafundisha wanafunzi ambao walikuwa hawana uwezo kwa kujilipia shule. Walikuwa wanakuja madarasani ambao tulikuwa tumewandalia wakija wanakaa na sisi tunawafundisha masomo mbalimbali wanaojifunza.

Tabi ya watu inayo nichukiza ni kutokuwa na mpangilio wa vitu. Watu hao huwa wanachukiza kwa sababu ukipangiwa nao kazi pamoja huwa wanafanya kazi bila mpangilio. Hiyo hali inanichukiza na huwa inanifanya ni nakasirika sana.

Ushauri wa mtu anaye anza kazi ni kwamba, akumbuke kwamba yeye anaanza, asijilinganishe na wale alio wakuta, asijipambanishe kuwafikia wale aliwakuta, afanye kazi tu kwa utaratibu na kwa upole, asiwe na tamaa kujihusisha na maugomvi yasio muhusu.

Ujuzi ambao nahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kiteknolojia. Kwa sababu ujuzi wa kiteknolojia ndo ujuzi ambao umekuwa sana kwa kipindi hiki. Na ni ujuzi ambao unahitajika kufanya vitu mbali mbali. Kama vile kutumia simu na kujua mambo mbali mbali yanayoendelea katika nchi.

Ndiyo nimewai kulima. Nimewai kulima shamba la baba yangu kule kiteto. Nililima mpunga, mahindi, nyanya, kunde, na alizeti. Kilimo hicho mara nyingi huwa tunakianza mwanzoni mwa mwaka. Tunalima, tunapalilia, na tunavuna mwishoni mwa mwaka.

Ndiyo ninapenda kuzungumza kuhusu siasa. Kwa subabu siasa, ndiyo kipaumbele katika nchi yetu. Siasa ndiyo inaamua kwamba nchi inaenda upande gani wa kiuchumi. Kwa sababu kama kuna siasa safi, kuna amani na uchumi wa nchi unaongezeka.

Ndiyo ni napenda kucheza michezo ya video, michezo hiyo hiyo inanipa mda wa kushindana na marafiki zangu. Napenda kucheza tukiwa wawili nje hapo kuna kibanda cha kucheza michezo hiyo ya video. Mchezo ni nao upenda sana ni the princess in the castle The princess in the castle. Maana katika mchezo huo nina mtafuta malkia.

Ndiyo, ninapenda maua. Maua ninayoyapenda sana, ni maua ya waridi. Maua hayo huwa na rangi mbali mbali kama vile nyekundu, njano, nyeupe, na buluu pia kahawaia. Huota mara tatu kwa mwaka, mwezi wa tatu, wa tisa, na wa kumi na mbili.

Mfanyabiashara bora zaidi ni Azam. Kuwa mfanyabiashara ameteka soko la vinywaji na vyakula Afrika mashariki, kati na uarabuni. Kinywaji ninachokipenda kutoka kwake sana ni Azam wembe. Juisi hiyo ina kemikali chache na inafaa kwa watoto.

Ndiyo ninatoa sadaka au michango. Kwa sababu sadaka zinasaidia kumtolea shukrani mungu kwa ajili ya mema yale aliyotujalia. Michango inasaidia kukusanya kwa ajili ya kazi fulani inaweza ikawa ya kifamilia au ya kikanisa.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kukaa pamoja nao, kupanga mipango ya jinsi ya kupata hela au kazi. Ninapenda kutumia muda na familia yangu kushauriana juu ya mambo tofauti tofauti yanayotukabili katika maisha yetu ya kila siku.

Wakati wa mapumziko kazini, huwa napendelea kutulia na kufanya mambo ambayo yatafanya akili yangu. Iweze kupata afadhali baada ya kufanya kazi nyingi za kuchosha na kula muda na akili yangu. Muda huo huwa ni napendelea kuongea na familia kwa ajili ya kupata nguvu.

Ni na jilinda kutoka vitisho vya mtandaoni kwa kuwa na nywila yenye nguvu. Nywila yangu ni na changanya na situmii nywila moja kwenye vitu mbali mbali. Na jilinda pia kwa kuwa na nywila ambao ni ya kwangu tu nisiyotumia na mtu mwingine.

Kumbukumbu ya utotoni nilionayo, ni ile ambapo nilikuwa nikitembea na kucheza, pia nakumbuka siku ya mahafali ya mama angu. Tulikuwa katika uwanja wa wazi, mimi na mdogo angu. Mama yangu akiwa amevaa taji na kofia, akimaliza elimu ya chuo kikuu.

Somo la sayansi ninalolipenda ni biolojia. Ninalipenda somo hilo kwa kuwa linasoma yale mambo yanayotuhusu sisi binadamo. Hivyo linakuwa raisi kuelewa jinsi mambo yanavofanyika mwilini mwa binadamu.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasihi wanatimu wavumiliane katika shida na raha. Tunatafuta mmoja wetu anayeweza kutuongoza bila kujali, rangi au vitu mbalimbali mwenye ari ya uongozi na ukarimu wa kipekee.

Maranyingi ya subuhi mimi hula chakula chepesi, lakini chenye nguvu kama uji wa mahindi au ule walishi. Wakati mwingine uchanganya na kipande chamkate au maandazi, pamoja na kikombe chachai ya rangi au maziwa. Kuna siku pia napenda kula mayai ya kuchemisha au ya kukaanga. Hasa nikihisi nina njaa zaidi. Kula vizuri asubuhi unipanguvu ya kuanza siku yangu kwa ari na kuendelea na shuri zangu bila kuchoka haraka.

Mimi napendelea viatu aina ya sneakers. Kwa sababu ni vizuri kuvaa, vinatoa faraja miguuni na vinaendana na mavazi mengi ya kila siku. Pia vinafaa kwa matembezi marefu au shughuli za kawaida bila kuchosha miguu. Zaidi ya hayo kuna mitindo mingi ya kuvutia. Hivyo ni rahisi kuonyesha mtindo wako binafsi ukiwa umevaa sneakers.